Unatumia njia gani ya usafiri kila siku? Kila siku wakati mwingi mimi hutumia gari au baiskeli kwa vile mimi nazoa kuendesha gari naeza jiendesha nikienda kazini au najipa shughuli zangu zinginezo wakati mwingine naeza tumia hata baisikeli au pikipiki ambapo kama nimechelewa.